Mimi kusema ukweli mimi napenda masomo sana na napenda masomo yote na napenda hisabati na napenda somo la kiswaili la kingereza na kwenye masomo ya sayansi napenda yote kemi kemia napenda fisikia napenda pia baolojia. Lakini shule ni sana sana nikiwa shule ya upili, somo ambalo lilipenda sana ilikuwa somo la baolojia kwa sababu ni somo ambalo tunajifunza kuhusiana na vitu ambavo vinaishi, wanyama, watu na miti na viumbe vingine. Kwa hiyo, mimi nilipata nikuwa ni somo ambalo ni rahisi sana kwangu kulijua, maana nasoma kuhusiana na vitu ambavo viko karibu na mimi, ama mimi mwenyewe na viona naweza viguza. Ni somo ambalo nililikuta ni rahisi sana, wakati ambapo nilifanikiwa kujiunga na chuo kikuu. Nilihakikisha kwamba nimeendeleza masomo hayo ya baiolojia. Kwa hiyo, somo ambalo ninalolipenda zaidi ni somo la baiolojia.